Mimi napenda kufuata timu ya Manchester United kwenye mpira wa miguu, napenda kwa sababu timu hii ina historia defu, inacheza mpira wa kuvutia na mara nyingi inatoa burudani kubwa kwa mashabiki wake, pia napenda kufuatilia wachezaji wake, jinzi wanavyoshirikiana kama timu na mikakati wanayotumia, kufuatilia mechi kunanifudisha uvumilivu mshikamano na furaha ya kusherehekea ushindi pamoja na mashabiki wengineni.